Naamu, asante sana kwa hiyo swali nzuri. Mimi kivyangu, pale ambapo huwa na jaribu kupata. Naamu, huwa na jikaza tu kwamba ni jikaze, nyeze kupata hata wakati mzuri ya kupumzika. Sababu, pale ambapo nafanya kazi, ni muhimu kuelewa kwamba hiyo kazi, huwa maramingi huwa inaleta mashida mingi kwa mwili yetu, na pia tunafaa tuwe na uwezo ya kuona kwamba tunafaa tujipumzikie, na tuelewe kwamba hii mwili yetu inafaa iwe na uwezo ya kuona kwamba Tunafaa tuipe wakati mzuri ya kukua tuna uwezo ya kupumzika na kuona nini na nini tunaezafanya ili tuweze kufurahia ama turudishie mwili pole Sasa kivyangu, vitu mingi, vitu chache sana hua inafanya ni tulie Lakini kuna vitu mingi ambazo naezafanya wakati ambapo napumzika moja wepo ya vitu ambazo zinafanya ni tulie ni ile kuenda kuogelea Ninapo ogelea huwanaona kwamba nimefurahishwa na mwili yangu tu ikosawa Inasikia vizuri sababu hiyo ndio jambo ambayo huwe na nipafura Ninapo eza kuogelea baada ya kazingumu huwanapata kwamba nimekuwa na wakati muema Nimesikia vizuri kwa mwili na mwili yangu imeza kuendelea kupumzika vizuri sababu hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa Baada ya kazingumu, mtu anafaa angalau apate ile wakati ajipumzishe na akuwe tuna uwezo nzuri ya kuakikisha kwamba vitu zake zinaenda vyema na kila kitu kikoshwari sababu hiyo ndiyo jambo la maana na ni jambo ambayo inezatusaidia tuwe na wakati muema Sasa mimi naezasema kwamba pia sa zingine huwa najikaza sana nieze kufanya mazoezi ile mazoezi ambayo wanasayansi wanaita mazoezi ya yoga sababu unapo fanya yoga utajipata kwamba umefurahia, umeka mwili yako vizuri na umeza kusikia kwamba kila kitu inaenda shwari Unapo jaribu kurukaruka kimaisha, utajipata kwamba vitu zako zote, vitu zako zote zinaenda salama, zinaenda shwari na hiyo ndio jambo nzuri sana Naezaongeza kwamba zile mazoezi ya yoga huwa inatupa uwezo ya kujilinganisha sana na kujua kwamba afya yetu inaenda vizuri na afya yetu inaenda salama sababu kitu ya maana sana katika hii dunia ni kuwa na afya njema na hiyo ndiyo jambo ambayo watu wengi labda hua wana kosea sana na pia naezaongeza kwamba Nilijifunza wakati wa kwanza ambapo nilijifunza hii zoezi la yoga Ilikuwa ni siku ingine hapo Nilikuwa nimechoka na natazama tu televishini na nikutokana na hiyo kutazama ndivyo ambavyo nilielewa kwamba Kuna zoezi ambayo mtu anaezafanya pole pole kwa nyumba hata akiwa peke yake na hiyo inakupa uwezo ya kukua na ya kufikiria na kupumzisha tu akili yote na hata zile vitu ambazo tunakaa kufanya. Na hiyo ilinipa uwezo kubwa sana ya kuona jinsi ambazo zinatupea jinsi ambazo tunaeza jifunza, tunaeza jiweka mahali na kukaa bila kupoteza jasho mingi sana. Na kuna labda ningependa maramingi sana naezajipata nimeenda kufanya hii zoezi la yoga baada kazi jioni ama wakati wa chakula cha mchana. Sababu pale ambapo unafanya kazi utapata kwamba kuna zile vitu ambazo labda unafa ufaye ukamilishe na hizo vitu sa zingine huwa ni magumu sana. Na kivyangu, naezaongeza kwamba hii mazoezi yote huwa inatupea uwezo ya kukua tuna fikira mzuri na kukua tuna ile wakati nzuri ya kuona kwamba kuangalia tuni vitu ipi ni muhimu katika maisha etu. Na baada ya kupumzika na baada ya kukua na mapumziko hayo, mwili yangu huwa inajihisi kwamba ikosalama na iko vyema sana. Na hiyo ndio jambo ambayo mimi kivyangu huwa napenda na inaeza nisaidia sababu unapokaa na kupata mwili iko sawa Hata wewe binafsi utaeza kufurahia Uteza kuona jinsi ambavyo unaeza jisaidia kimaisha na hiyo ndio jambo nzuri sana.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Ni mara mingi sana watu huwa nafikiria, wanakuwa na mafikira mingi wakati wa labda niseme likizo. Sababu, baada ya kazi mingi ya mwaka mzima, kila mtu angalau hua anapata kama ni wiki moja, wiki mbili. Kila mtu hua anajikaza angalau apate hiyo nafasi ya kwenda kupumzika. Sababu kila mtu anafa anafaa awe anapumzika na asikie vizuri angalau akuwe tayari kwa mwaka ambao unafwata na mimi sana sana utanipata kwamba nakaa na familia hiyo wakati wa likizo na ninaporudi huwa najipata kwamba ninafurahishwa sana ama nasikia tu vizuri katika baada ya ku ku kueza kupata hiyo nafasi na kukaa na familia sababu hiyo huwa ni jambo nzuri sana na ni jambo ambayo hata kila mtu anafaa anafaa ahimizwe kueza kuwa anafanya familia ni jambo la maana, familia ndiyo kila kitu katika maisha yetu na pia sisi wenyewe hatuwezi kuwa bila familia familia huwa inatupa uwezo ya kueza kukamilisha vitu zetu na inatupa ile uwezo ya kuhakikisha kwamba maisha yetu inaendelea vizuri na inatupa uwezo ya kujua tu kwamba vitu ambavyo tunazifanya zote katika maisha yetu yameweza kuendelea vyema na yameweza kukua yenye fanaka. Sababu kila sisi kama binadamu, tulilelewa kwamba tukifika ikifika wakati fulani ya kimaisha yetu Tunafaa tuwe na familia, tunafaa tujikaze kimaisha na tunafaa tuwe tuwe watu ambao wakona mahali, ambawo ambayo wanaenda, ama wanategemea kwenda Baada ya kazi ama baada ya wakati wa likizo Sasa kivyangu, naeza sema kwamba pale wakati wa likizo, ninapokaa nyumbani na napiga gumzo na watoto, napiga gumzo na bibi. Huwa najipata kwamba nimefurahishwa tu na nimesikia tu vizuri na kila kitu ambayo inaendelea na maisha. Na pia wanaponiambia mashida zao na furaha zao za kila siku huwa najipata kwamba niko roho yango imetulia, angalau nasikia nawasikiza vizuri, na pia angalau naona kwamba hao pia wanajikaza kwa zile vitu zote ambazo wanajaribu kufanya kwa maisha yao na hiyo ndiyo jambo ambayo huwa inanipa furaha. Naeza ongezea pia na kusema kwamba, unapoelewana vizuri na familia yako, utakua na wakati mwema na hamtaeza kugombana. Na ni hiyo, kukua na wakati mwema ndiyo huwa ni jambo muhimu sana katika maisha yetu, sababu hiyo huwa inatupa uwezo ya kuwa na fikra mazuri na kukua watu wenye kuaminika katika jamii na kuwa watu wenye fikra mzuri. Na pia unapokaa na marafiki zako ama wenzako pale na kila mtu aanze kuaongelea vile familia yake inaendelea Hata wewe utakuwa na uwezo ama utakuwa na furaha ya kujaribu kuwaelezea kwamba familia yako ilifanya hii na hii Sasa hiyo, hiyo uwezo inakupa furaha na inakupea tu wakati mwema ama wakati mzuri ya kueza kuelewa kwamba familia ni jambo la maana sana na ni jambo ambayo inatupa inatupa uwezo ya kushukuru tu wale watu wote ambao wana wana wanatia bidii ili kuhakikisha kwamba maisha yetu yawe rahisi kidogo ama yawe yenye fanaka sababu utapata kwamba kwa hii maisha ni familia yako tu Ndiyo ambayo inakujali ama inaku inakuombea mazuri kwa kila kitu Ukijaribu kwa kulinganisha na wale wote ambao wako katika maisha yako na kama unaeza jua haya, unafaa tu pia kuelewa kwamba Hii ni muhimu sasa kulinda familia yako na ni muhimu kuhakikisha kwamba familia yako iko salama na kujua tu vile ambavyo kila mtu katika familia yako ako na vile ambavyo mnaeza elewana kimaisha na hiyo ndo jambo ambayo hua inafaa Sasa kivyangu, naeza sema kwamba haya yote, hayaezi tendeka vizuri na hayaezi kuwa mazuri kama wewe binafsi huna ile undugu ama urafiki na familia yako ya karibu Asante.

Naam, hiyo ni swali nzuri sana hhh Mimi mwenyewe hua naona kwamba nguvu zangu kikazini Hua sipendi ku kuonyesha kwamba nikona nguvu yote kazini. Huwa napenda tu kufanya kazi na koana vile kila kitu inaenda Lakini mimi binafsi naeza sema kwamba mimi hua napenda tu kuwakikisha kwamba vitu zangu zinaenda salama na kila kitu ambacho na jaribu kufanya na zikamilisha Sasa nikieza labda nikiulizwa hiyo, naezasema kwamba nguvu zangu kazini ni kwakikisha kwamba kila kitu imenda shuari, na kwamba zile vitu zote ambavyo labda najiusisha nazo yamekua mazuri na imekua ni ile ambayo inanipa wakati mwema. Pia naezaongezea kwamba, pale ninapo kuwa kwenye hali ya kazi, hua nakikisha kwamba zile kazi zote ambazo labda nimepewa kazi na ule mkubwa wangu, hua nakikisha kwamba nimeza kuzikamilisha, sababu ni hiyo ndiyo hua nalipwa. Sasa ni napokosa kuzikamilisha Hapa naona kwamba sija sijeza kupata ama sijeza kukamilisha zile vitu zote ambazo nataka na hiyo hua inanipa wakati mgumu sana na maisha yangu hhhh Sasa mimi pia kivyangu siezitaka pia niwe na mtu ambaye hakamilishi kazi na pia siizitaka kwamba niandike mtu ambaye labda hafanyi kazi na hiyo hua hua inanipa inanipa jambo mbaya sana na maisha. Na mimi, pia siezitaka siezitaka kwamba na nakosea ule ambaye nafanya na yeye kazi ss sababu ya kukua na madharau ama aone kwamba niko na madharau kwake Hio hua si jambu nzuri. Jambo ingine ambayo naezasema ni kwamba hhh Kila mtu ambaye anafanya kazi kwa kutoka kwa njia ya moja au nyingine Hua akona uwezo ya kwakisha kwamba amejikaza tu kimaisha na ameakikisha kwamba vitu vitu zote ambazo anafanya yawe mazuri na yasiwe ya yasi isi isiwe isiwe ni kwamba. Ni kwamba ni jambo ngumu sana na pia kivyangu naeza ongeza kwamba kwa kila mtu ambaye anafanya kazi, ni muhimu kwa kisha kwamba amekamilisha zile kazi ambazo alipewa labda alipewa na ule mkubwa wake sababu hiyo ndio jambo ambayo inatu ndiyo jamba mbayo inaezatupa uwezo ya kukamilisha vitu zote ambazo tulikuwa tunafaa tuyafanye na labda zile vitu zote ambazo tulikuwa tumeifadhiwa ku zikamilisha kazini Sasa mii naeza jiamb naezasema kwamba nguvu yangu ya kikazi ni ile ya kweza kukamilisha kazi zote ambazo nimepewa kwa muda ambao unafaa na hiyo ndio jamba ambayo inanipa uwezo. Sasa jambo lingine naezaongeza ni kwamba pale unapo kuwa katika mazingiri ya kikazi ni muhimu kuelewa kwamba kila mtu anapo fanya kazi hata atakua na wakati mzuri na ataeza kua tu na na jambo mwema njambo njema ya kukamilisha na kufanya. Na kivyangu, naezaongeza kwamba kila kitu tunayo fanya ni muhimu kuelewa kwamba kila kitu tunayo fanya tunafaa tufanye na roo moja na tunafaa tuwe na wakati mzuri na wakati ambayo inafaa. Na mimi kivyangu naezaongeza kwamba ni muhimu kuelewa kwamba zile vitu zote ambazo tunazifanya katika maisha yetu ni zi zi Ziende vizuri na ziwe tu ambazo kila mtu anajisaidia nayo na hio ndio jambo nzuri. Pili naezaongeza kwamba vitu kila mtu ama kila mfanyikazi ambaye ameandikwa kazini, Haeze kuwa na uwezo ya kushugulikia vitu vitu mingi Naeze kuwa na uwezo ya kukua na wakati muema katika kila kitu ambayo anajiusisha naayo. Na hiyo ndio jambo ambayo inafaa. Tena pili naezaongeza kwamba watu ni muhimu kuelewa kwamba kila kitu ambayo tunafanya ikue na nafasi nzuri na ikue na wakati mwema ya kufikiria. Na kukua tu na wakati wakati njema na maisha. Na hiyo ndio jamba mbayo itatupa uwezo ama itatupa nafasi mzuri ya kufurahia na kuona kwa mba sisi ni watu wa maana pale katika maisha kikazi na vitu zote ambazo tunafanya na maisha. Asante sana kwa hayo naa na nimeza kufurahia kujadiliana na hiyo.

Namu, saa zingine huwa ni jambo nzuri na saa zingine huwa ni jambo mbaya sana. Na haya yote huwa inalingana na ile haraka ambayo mtu ako nayo. Unapokuwa na haraka kukamilisha jambo fulani, utapata kwamba labda hufurahishwi ama hufura huskii vizuri pale ambapo unaambiwa usubiri kwenye mistari. Na hiyo ni jambu mbaya sana. Na kama uko na haraka na kama huna haraka na unaelewa, kama huna haraka na unaelewa, unaelewa hii yote, utajipata kwamba vitu zako zinaenda salama na utapata kwamba labda unakamilisha vitu zako bila wasiwasi wowote na hiyo ndio jambo ambayo inafaa. Sasa, lakini saa zingine unapokuwa na haraka na kuna watu wengi mbele yako, kuwa naona kwamba kuna watu ambao wanaeza kosa kupenda hiyo, na kuna watu ambao wanaeza, labda wanaeza ona kwamba kuna vitu ambazo labda haiwasaidi. Na mimi naeza sema kwamba kwamba watu ambao wanafanya, watu ambao wanajipata kwa katika hii hali ya kutoelewana ama kutoshukuru wale watu ambao wamekuja mbele yao, utapata kwamba wanakosa kufurahia na hawana furaha kivyao na hiyo siyo jambo nzuri. Ni sababu pali ambapo unakaa, kama umepata watu wengi mbele yako, unafaa ushukuru vile ambavyo uko na unafaa uelewe kwamba kuna watu, kuna watu ambao walikuja mbele yako na angalau unafaa uwafuatilie vizuri unafaa uwapee heshima yao, na unafaa uelewe kwamba kuna hiyo ni wezo ya kukua na maisha mazuri na ni uwezo ya kusikia tu vizuri katika maisha yako na unaposhukuru watu wengine kwa kazi yao kwa kufika mapema utakua pia na uwezo ya kuishi na amani na kuishi tu ile maisha ya kusikia vizuri kwa wale watu wate ambao wanafanya Kwa wale watu wote ambao wanafanya ama wanatia bidii na ni kwa kutia bidii ndivyo, utapata utapata iyo uwezo ya kujilinganisha na watu wengine na kueza kuelewa vile ambavyo labda wamelelewa vizuri na jinsi ambavyo labda wanafanya wanakamilisha vitu zao za kimaisha na hiyo ndio jambo ambayo inafaa Pia naeza ongeza kwamba ni muhimu kwa kila mtu kueza kukua na wakati mwema na kueza tu kuona kwamba vitu zake zote zinaendelea vizuri na hiyo yote ni tunaeza zipata tu kwa kuweza kujilinganisha na ama kuweza kukua katika maisha wale watu ambao labda wamekuja mapema kufanya kupanga mistari ama wale watu wote ambao walikuwa wame wamefika mbele yako na wakaambiwa wapange mistari kwa shughuli moja au nyingine na ni na ni kwa hayo tu ambayo tutaeza kusikia vizuri na tutaeza kufurahishwa sana na maisha hiyo ndio jambo nzuri na hiyo ndio jambo ambayo itafanya nieze pia niezi kuona kwamba nimeeza kuendelea vyema na nimeeza kuharakisha na kushukuru maisha yangu na hiyo ndio jambo nzuri sana Pili, naeza ongeza kwamba naeza ongeza kusema kwamba ni muhimu pia kwa watu kuweza kuheshimu watu wenzao na ni muhimu kwa kwa wale wote ambao labda wanaona kwamba ni wakati mgumu kwa kuji Wakati mgumu wanapo subiri watu wengine ambao walifika mapema mbele yao waweza kusaidiwa Utapata kwamba wanakuwa na wakati mgumu sana na hiyo ndiyo jambo ambayo naeza sema kwamba hiyo mimi kivyangu inezakuwa ni mgumu kwa wale watu wote ambao wana Inaezakuwa ni mgumu sana kwa wale watu wote ambao wanaona kwamba Sio mzuri ama sio tabia mzuri kungojea wenzao Wasaidiwe sababu hiyo sio jambo nzuri ni vizuri kukuwa na heshima na kufuata tu hiyo kufuata haa watu wengine na kuwasikiza tu jinsi ambavyo wanafikiria na pia ni mzuri kuheshimu watu wengine ambao walifika mapema na hiyo ndiyo jambo ambayo inaezafanya tuishi na amani Asante.

Naam ni ukweli mimi huwa napenda michezo za video sababu hizi michezo huwa zinanipa uwezo ya kufikiria na kuona tu vi jinsi ambavyo labda naeza fikiria kushindana na kushindana na watu ingine. Na iyo ni kutokana na haya mashindano ambayo pia naona kwamba inanifurahisha na naeza kujisaidia na naeza tu kukua na wakati mwema ya kufanya vitu fulani fulani na labda tu wakati mwema ya kushindana pia na watu wengine kwenye mitandao za kijamii sababu kwa sasa hii karne yetu watu wengi sana wanapenda kushindana kwa kutumia michezo za video za kiteknolojia na hiyo inatupa uwezo ya kufikiria tu sana ama inatupa uwezo ya kuoana ni mbinu gani muhimu ambazo tunaezatumia na ni mbinu gani muhimu ambazo tuneza hakikisha kwamba sisi wenyewe tumeza kujisaidia na tumeza kuwa na wakati gani, wakati mzuri katika maisha etu pale ambapo unapokaa, unafaa kuwa unajilinganisha na watu wengine na unashukuru tu jinsi ambavyo labda hao watu wanakupa uwezo ya kufikiria na hao watu wanakupea ile uwezo ya kuona kwamba nawe pia unajaribu kujikaza kimaisha na unajaribu kuhakikisha kwamba tu vitu zote ambazo unafanya yanaendelea vizuri na vitu zote ambazo unafanya unakuwa na wakati mzuri na unasikia tu kwamba maisha yako pia inendelea vizuri na kivyangu, naezasema kwamba michezo za video kkwanza zimechangia pakubwa katika hizi michezo za kila siku sababu, ukilinganisha na kitambo, tasema kwamba haikuwa rahisi kweza kupata mtu mwingine ambaye anafanya Labda anacheza michezo pia kama hizo sababu hao watu kitambo haikuwa kila mtu alikuwa na kuna mtu mmoja alikuwa nafanya anacheza hiyo mchezo hapa na mwingine alikuwa anacheza mbali na haikuwa raisi hao watu kuweza kukutana na hiyo ilikuwa inafanya hii mchezo kukua ngumu sana kwa kila mtu sababu hao kuwa naeza kupata watu ambao wanaeza cheza nao pamoja ama wanaeza kaa wafikiria nao pamoja kwa hali ya hiyo mchezo za video Sasa kwa sasa video imefanya watu wameza kuelewa haya yote na imefanya watu kueza kuwa makini sana na imeleta watu wengi pamoja sababu ni kutokana na hiyo ndivyo watu waneza kusaidiana na wanaendelea kushirikiana kwa njia moja au nyingine na hiyo ni jambo mzuri sana. Na pia naezaongeza kusema kwamba kila mtu anapata nafasi mzuri ya kufikiria na anapata nafasi mingi sana ya kuona kwamba vitu zote ambazo anazifanya, anasaidika na anaskia vizuri na maisha. Pia naezasema kwamba ni muhimu kwa kila mtu kweza kujua tu kwamba Ata michezo za kivideo sio mbaya Lakini inakua mbaya sana kama hawaelewi Hawaelewi zile vitu zote ambazo zinatokea ama hawaelewi kwamba unafaa ucheze kwa muda huu ama muda nyingine na watu wanapocheza hizi mchezo kwa muda mingi Utapata kwamba hao watu wanashikwa na tatizo sana wakati wakulinda muda wao na pia wanajipata kwamba wametumia muda mwingi na wamearibu muda mwingi kwa vitu ambazo labda inawachukulia vitu ambazo labda haiwasaidii sana na hiyo sio jambo nzuri Pia naezaongeza kwamba unapokaa na watu wengine na munajadiliana kwa njia moja au nyingine Utapata kwamba unashukuru maisha yako na uneza kuelewana tu kwa maisha au vile ambavyo ziko pia na hiyo ndio jambo ambayo inafaa katika maisha watu wanafaa washirikiane waelewane kuhuzu jambo moja au nyingine na wanafaa waelewe kwamba ni muhimu kuelewa haya yote na hiyo ndio inatupa uwezo ya kufikiria na kusikia vizuri katika maisha yetu asande.

Naeza sema kwamba ujana, ujana ni jambo nzuri sana na ujana ni jambo ambayo imenifunza vitu mingi na ujana imenipa uwezo ya kupitia maisha mengi sana na maisha ambayo labda imenipea tu uwezo ya kuona vitu mingi sana na dunia. Na Naeza sema hiyo imenipia uwezo ya kujilinganisha pia na wale watu ambao niko nao karibu na imenipea uwezo ya mafikra. Pia imekua ni mojawapo ya wakati ambao imekua magumu sana katika maisha tangu na pia naeza sema tu kwamba ujana Kila mtu akona fikra zake ama ako na yale aliyo yapitia akiwa kijana kuwa bado kijana Pia naeza ongezea tu na kusema kwamba Kila mtu ako na sababu zake za kutaka kuwa kijana kwa muda. Mrefu na labda pia ako na sababu zake za kuona kwamba asikue kijana tena mimi kivyangu ningeulizo kama naeza taka kurudi kukua kijana Naeza sema kwamba singependa sana singependa sana kurudi tena kukua kijana sababu hiyo ni mojaepo ya nji Iyo ilikuwa mojaepo ya mahali pagumu sana katika maisha yangu na niliweza kutatizika kidogo na pia yale yote ambayo niliyapitia naeza sema kwamba singependa niyapitie tena sababu saa zingine ninapo angalia najiuliza kwamba naona kwamba ujana Ujana ilikuwa mojawapo ya vitu ngumu sana ama vitu nzito sana ambazo niliweza kupitia katika maishangu ile kutembea, kuteseka, kutafuta kazi imekua ni ngumu sana katika maisha yangu na pia singependa, singependa kuyapitia tena na ningependa tu kueza kukaa, kupumzika na kuhakikisha tu vitu zote zinaenda vizuri katika maisha yangu na hiyo ndio jambo ambayo inginifurahisha. Pili, nnezoongeza kwamba ujana imekua ni mojaepo ya njia ambazo nimeweza kujisaidia kufanya jambo moja au nyingine. Na pia kupitia hapo ningependa tu kukua na wakati mwema na wakati mzuri na maisha hiyo ndio jambo ambayo ingenisaidia na ningependa kusikia vizuri na mimi kivyangu nyingependa tu kukaa na kuendelea na maisha na nisieze kukua na hiyo maisha Pili, tatu naeza ongeza kwamba ujana, ujana ni jambo ambayo inakuja na wakati wake na pale ambapo mtu anapitia hiyo ujana yote, anafaa tu awe, awe ameelewa kwamba ni muhimu ni muhimu kwamba alipitia hiyo wakati na ni muhimu pia kuwa aliweza kuona ama kujilinganisha saa zingine na watu wengine ambao wako kando yake na hiyo ndo jambo mzuri sana katika maisha Pia naeza ongeza kwamba kuna zile vitu zote ambazo labda tunapitia ama zile vitu zote ambazo inatupea uwezo ya kuona kwamba tuko na nafasi mzuri na tukona furaha ama tuko na uwezo ya kufanya vitu zetu na hiyo ni jambo nzuri sana Pia naeza ongeza kwamba ujana ni jambo nzuri sana na pia unapo pita, unapo pitia hayo maisha ya ujana Utajipata kwamba umeweza kuendelea vizuri na umeweza kuwa tu na wakati mwema na hiyo ni jambo nzuri sana Naeza ongeza kwamba watu wengi ambao ni wako katika ujana yao Utapata kwamba wana wako na uwezo yaku sana sana kwa wale ambao waliteseka kidogo na wakatia bidii na maisha Utapata kwamba wakona uwezo ya kufikiria na kuona kwamba wakona zile vitu zote na hiyo huwa ni wakona zile vitu zote na hiyo huwa ni mojaepo ya njia au mojaepo ya mbinu ambazo tunaezatumia kuhakikisha kwamba watu wametia bidii kwa maisha sababu kila mtu akona ile uwezo ama mafikra zake na ujana yao na hiyo ndiyo sasa zingine huwa inachangia katika sisi kukua vile tuko kwa maisha yetu ya usoni Sasa ni muhimu watu waelewe kuna hizo vitu na waelewe vile wataishi asante.

Naam, asante sana kwa hiyo swali. Na kivyangu, naweza sema kwamba huwa najikaza kuhimiza ushirikiano katika timu yangu kwa njia moja au nyingine. Na mara mingi huwa najipata kwamba nimeelezea watu, tumeweza kushirikiana vizuri, na tumeweza tu kujadiliana kuhusu zile vitu ambazo zinatupa uwezo ya kujiita timu. Kama ni kama ni kukaa pamoja, ama kufikiria pamoja, ama kuona kwamba kujisaidia tu kufanya jambo moja au nyingine kwa pamoja, hiyo inamaanisha kwamba sisi ni timu nzuri. Na pale ambapo tunashindwa kufikiria ama kutenda vitu zetu kwa pamoja, hiyo hua inaonyesha kwamba sisi sio timu moja na sisi sio watu wa, watu ambao wanafuatilia jambo moja au nyingine. Saa zingine utapata kwamba, hata unapojaribu kufanya hii, jambo hii na hii, utapata kwamba unapata wakati mgumu sana kuzikamilisha kwa wakati unaofaa na hii saa zingine huwa inachangiwa sana na ile uwezo amazile tu zile mafikra ama zile tabia ambazo labda watu wako nazo kwa ki ambazo watu binafsi wako nazo na hiyo huwa inachangia pakubwa katika kupitia yale yote ambazo tunazipitia na hiyo siyo jambo nzuri. Pahali ambapo unakaa na kufikiria kwamba unafaa ufanye kitu kibinafsi na ni kitu ambayo inahusu ama inahusiana na timu, hiyo hua si jambo nzuri. Na pia unapoangalia hayo, kila mtu anafaa tu awe muangalifu kwa jambo moja au nyingine. Na hiyo hua ni kitu ambayo inachangia pakubwa katika timu kuendelea kufanya kazi kwa bidii ama timu kuhakikisha kwamba imestahili ama imetia bidii katika maisha na kushindana kwa kupata vitu zingine sana za maisha na hiyo sio jambo nzuri pahali ambapo mimi huwa na pahali ambapo ni jambo ambayo inatusaidia kama timu Huwa nahakikisha kwamba angalau kila mtu amepewa ile nafasi ya kuweza kuelezana, kuweza kuongea aa kuweza tu kujuliana hali kuhusiana na jambo moja au nyingine sababu hiyo ndiyo kitu ambayo huwa inatusaidia na inatupea uwezo ya kukua na fikira mzuri na kukamilisha tu vitu kadha wa kadha na hiyo ndio jambo ambayo inafaa. Pia naweza ongezea kusema kwamba Naweza ongezea kusema kwamba watu wanafaa waweze kuelewa kwamba kuna Kuna ile kuweza kutia bidii kwa kazi na kuweza tu kukuwa na uwezo ya kuhakikisha kwamba vitu zimeenda salama kwenye kwa kikazi na hiyo ndi jambu ambayo inafaa na pia nezaongeza kwamba mnapo shirikiana kama timu utapata kwamba uko salama na kila mtu anaheshimu mwenzake na kila kitu kinaenda tu kwa amani na kwa kiupole na hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa na ni jambo ambayo itatupa uwezo na itatupa nafasi nzuri sana ya kufanya nini ya kuendelea kimaisha Pia naweza ongeza kusema kwamba kuna zile kazi zile kazi ambazo zinatushawishi ama zinatupea uwezo ya kufanya kazi kama timu moja na hiyo ndiyo jambo ambayo saa zingine huwa nataka sana. Sababu ninapo kaa chini huwa ninajiambia kwamba hakuna haja ya kukuwa mahali ambapo huheshimiwi. Sasa ninapo kachini huwa najiambia kwamba ni muhimu sana, mimi mwenyewe pia nielewe kwamba nakaa mahali ambao nafaa niheshimiwe, nafaa nipewe nafasi yangu ya kuongea, nafaa nielimishwe tu pia kidogo na tuweze kushirikiana kama timu. Sababu mnapo shirikiana kama timu, hiyo ndiyo jambo ambayo huwa inafaa na huwa inatupea uwezo ya kufikiria vizuri na kuona tu kwamba tunaendelea vizuri na tunafurahishwa na hiyo ndiyo jambo ambayo kila mtu anafaa azingatie na anafaa aelewe sana, asante sana kwa haya. Pia unapokaa, unafaa uhakikishe kwamba vitu zako zote zinaenda salama na kila mtu ako salama na anafurahishwa na anasikia tu vizuri na ako na uwezo ya kuongea na kusaidiwa.

Asante sana kwa hiyo swali, nazaongeza na kusema kwamba mipango zangu ama shughuli zangu za wikendi huwa zinalingana kwa kila siku. Saa zingine huwa napata kwamba labda nafanya kazi kwa wakati wa wikendi, na saa zingine huwa napata kwamba niko na wakati wa kupumzika na wakati wa wapumziko na wakati wa wikendi. Sasa wakati wa wikendi mara mingi utanipata kwamba kama sienda kufanya kazi utanipata kwamba nimekaa tu najarabu kukaa najarabu kufurahia na familia yangu ya kawaida na naona tuu jinsi ambavyo tuneza jiendelesha kimaisha na labda kibiashara na kimasomo sababu hiyo ndiyo huwa ni jambo moja kubwa sana katika maisha yangu Huwa naalinganisha familia yangu kama tegemeo yangu na huwa sitaki jambo kama hiyo ifanye nini? Jambo kama hiyo inipee wasiwasi sana sababu hiyo sio jambo ambayo huwa napenda kukaa tu kufanya kazi. Na tena, ikifika sana sana mimi huwa napumzika wakati wa jumamosi na jumapili na hizo ndiyo siku ambazo huwa najaribu nikae na familia sababu hiyo ndiyo jambo ambayo huwa inanifuraisha Naezasema tena kwamba wakati wa wikendi ama wakati wa hiyo jumamosi huwa naataka sana nipate nafasi na familia yangu sababu bila hao siezi kuwa mahali hao ndiyo watu ambao huwa wananipea motisha na tamaa ya kutikendelea kutia bidii katika maisha na hiyo ndiyo huwa inanipafuraa sana. Sasa pia naezaongeza kwamba mara mingi ninapo kwa nyumbani na sijaenda kazi. Huwa nakikisha kwamba nimeza kuenda kutembea na tumeza kuenda kujivinjari na familia yangu na hiyo ndiyo jambo ambayo huwa inanipafuraa baada ya hapo. Kwa sababu unapoenda kutembea na unapoenda kufanya kazi Unapoenda kuzunguka na kusherekea na familia Hata we mwenyewe utafurahia na utasikia vizuri sana wakati ambapo wale ambao wanakutegemea wanafurahia maisha na wanatabasamu na hiyo ndo jambo ambayo winafurahisha na pia bada ya kutembea, utatupata kwamba tumeenda, utatupata kwamba tumeenda kukaa na tumeenda kufurahia maisha na jioni baada ya kila kitu, natupata kwamba tumeenda kujijivinjari na tumeenda kuskia vizuri na mojabu ya kusikia vizuri huwa tunenda kwa mukahawa na kukunya mukahawa Sazingine kukula tu chakula mzuri na hiyo ndo jambo mzuri sana Pia naezaongeza kwamba na kumbuka mambo ya kawida ambayo sisi huwa tunafanya ni labda kucheza tu na kucheza na watoto kuenda kuona wanyama, saa zingine kuenda kuogelea na hizo ndio jambo ambazo huwa inanipa furaha, na nipea wakati mzuri na maisha na kivyangu naezaongeza kwamba hiyo hua ni mojaepo ya mbini ambazo zinanipia wakati mwema na wakati wafura sababu mimi huwa nazipenda sana wakati naona watu wangu wanafurahia maisha na wanafikiria vizuri pia naezaongeza kwamba wakati wa wikendi huwa napenda tu kukuwa na familia na si mtu mwingine na pia na hiyo wakati ambao nakaa nao huwa napata nimepumzika vizuri na huwa ananiona huwa naona kwamba naskia vizuri na hiyo ndio jambo ambayo huwa inanipea wakati mwema na mara mingi wanaona kwamba ni muhimu kuelewa kwamba wakati mtu anafaa jaribu kukwa na wakati wake mzuri na ile anakaa na familia yake sababu hiyo ndiyo jambo ambayo inafaa Unapokosa umuda mzuri na kukaa na familia yako, utapata kwamba hata we mbinafsi usiki vizuri Utapata tu kwamba kuna kitu ambayo haiko na kitu ambayo inakupa wasiwasi na hiyo sio jambo mzuri sana sasa kila mtu anafaa aimizwe kujua kwamba ni muhimu kuwa na familia yako na unafu ukue na wakati mwema na familia yako sababu hiyo ndo jambo ambayo inachangia pakubwa katika furaa naposikia vizuri asande.